Ujuzi ningependa kujifunza ni ya video editing. Kwa sababu naona kuwajiriwa huko ni rahisi. Unaezapata uwajiri kwenye nchi yako. Na pia unaeza ajiriwa remotely. Yani unafanya kazi ukiwa kwenye nchi yako. Lakini kazi zenyewe zinatoka nchi za mbali. Nchi za ngambo. Unakaa tu kwenye kompyuta yako. Alafu kazi zinakuja. Unaapply hivyo.

Kuna huu uzoefu wa wakati una shughuli mingi, siku ambayo umepanga, hii siku ina mambo mingi, unaeka saa yako, unasema nitamka wakati fulani. Unapata umechelewa kuamuka, lakini wakati ambapo hauna shughuli, siku hayuko, yani ni siku ya holiday. Ukisema ata utamka sijui, saa ngapi, ata kama ni mapema Unajipata ata umeamka mapema zaidi Lakini siku ambayo una shughuli mingi Unapata umelala hadi masaa yamekupita.

Wakati wa jua kali mimi hupenda kuenda kuogelea. Kwa sababu ukiogelea mwili unatulia, unapata baridi kidogo. Na pia wakati kuna jua kali, napenda kuvaa zile nguo ambazo hazijanibana sana, na ni nguo ambazo si mzito, ili fresh air, ikapate kuingia, joto ikapungue. Na pia wakati wa jua kali, kama sijaenda kuogelea, Mimi huoga mara tatu kwa siku ili nisisikie joto sana Ndiyo na kukunywa maji baridi kabisa.

Lengo langu kazini ni kuangalia jinsi navyo weza kufanya kazi yangu ikakua rahisi na pia kuangalia mahali kosa linaeza tokea na kurekebisha kabla kosa hilo lifanyike. Na pia lengo langu la muda mrefu kazini ni kuhakikisha nina mahusianu mzuri na wote ambao nafanya kazi na wao.

Hapana mimi sipendi kukimbia kwa sababu mwili wangu si mwepesi mwili wangu ni mzito kidogo badala ya kukimbia mimi hufanya mazoezi mengine mepesi hapa nyumbani Lakini pia naweza jogging hiyo naweza hiyo nitafanya vizuri lakini kukimbia inafanya kifua yangu inajaa sana.

Mchezaji ambaye napenda kwa mpira wa kikapu ni Lebron James. Nampenda kwa sababu yeye ni mchezaji wa haina zote. Anaweza kufunga pointi kwa nguvu na akili. Ana pasi nzuri kama point guard. Ana nguvu na akili na kasi ya mchezo. Na pia kitu ambayo pia napenda kumhusu ni huongozaji wake wa timu ni mzuri. Na pia ana uwezo wa kusoma mchezo anajua mahali pa kurekebisha iwapo hajasko pointi. Na pia kando na mchezo ni nje ya uwanja ni mfanyibiashara na ni billionaire napenda tu bidii yake.

Sijawai kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa, lakini iwapo ningepata iyo wakati wa kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa, na pia iwapo ningekua na pesa fedha za kutosha. Ninge Ninge hakikisha, nimesherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kununua keki, nika share na familia yangu, na marafiki, na pia ningependa kuenda kujivinjari kwenye hoteli na kufanya vitu vingine pia vya kufurahisha zaidi na zaidi ili kuhakikisha siku yangu imekua mzuri.

Baada ya siku ndefu mimi hufika kwenye nyumba napumzika kwenye kochi kama dakika tano hivi. Nikisha pumzika mawazo imetulia huku nakunywa sharubati baridi ama kama kuna baridi natafuta kitu ambayo ni moto kidogo. Nikisha tulia naenda kwenye bafu najiosha nasafisha mwili ili niwe nieze kufikiria vizuri. Nikisha maliza hayo, natafuta nyimbo ambayo yanatuliza akili na hayana kelele mingi.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana wangu, kwa sababu, sahii nikirudi miaka niliyokuwa kama kumi hivi nyuma. Kuna mambo mengi ambayo ningefanya tofauti na vile ambavyo nilifanya wakati huu. Ningerudishwa kuwa msichana, ningesoma kwa bidii. Ningefanya mambo mengi sana kwa bidii na ningehakikisha nime Ningeakikisha nimeichukulia maisha yangu kuwa ya mana sana. Kuna mambo mengi ambayo yamefanyika wakati huu ambao ningepewa munda wa kurudisha nyuma ningeifanya vitofauti sana.

Mimi napenda sana ronaldo kwa sababu ronaldo alikuwa anacheza mpira vizuri ronaldo alikuwa mtu anacheza mpira na anamake sure amefikisha point nyumbani timu yake ilikuwa tu inaongoza kwenye jedwali so nilikuwa napenda ronaldo sana iwapo kunauwezo wa kumurudisha kwenye epl naweza furahi sana.

Iwapo kuna mabadiliko kazini mimi hutulia kwanza nikajua ni sababu gani imefanya mabadiliko hayo yakafanyika. Pengine wakubwa hawakua wanaona kazi ikienda vizuri ama kuna mahali kumekua na gapu sasa wanataka kuyafunika. Sasa huwezi jua ni kwa nini mabadiliko hayo yamefanyika. Lakini kitu cha maana inafaa kwanza utulie ukajue ni kwa nini mabadiliko hayo yamefanyika.

Sisi huwasiliana kwa njia ya simu, kama kuna jambo ambalo tunataka kuongea ambayo haya husiani na kazi tunawasiliana kwa simu, kama ni mambo ambayo yanahusiana na kazi na jinsi tunavyoweza kufanya kazi vizuri, tunatumia email, ama pia whatsapp, kuna hizo magroup za whatsapp, mnaongea huko, mnaelewana Lakini pia kujuliana kupitia simu hukua ni kama kuwasiliana kujuliana hali.

Vitisho vya mtandao mimi hujilinda kwa kuangalia vitu ambavyo vina maana vitu ambavyo vina maana ndiyo vile ninavyovipea umakini sana vitu ambavyo naona vinanipea vinanikasirisha huwa naachana nazo navilenga naona ni kama sina haja nayo yani Lakini vile vitu ambavyo naona vinaniletea furaha hapo ndiyo kwenye mimi huwa natilia maanani sana.

Uzoefu ambao umenifunza kazini ni kufika kazini mapema Kabla ya wakati unaofaa ili upate wakati wa kutuliza akili na kupanga mambo yako kabla watu wengine waingie Kabla ya wakati unaofaa ili upate wakati wa kutuliza akili na kupanga mambo yako kabla watu wengine waingie iwapo nitafanya jambo hili ni madhara gani italeta ama ni uzuri gani utaleta kwenye hii kazi na hiyo ndiyo jambo ambayo nimeona imenisaidia sana sana.

Ndiyo nimewai kutembea kwenye inaitwa ziwa Victoria eee nimetembea huko kujivinjari nikapanda kwenye boti Boti hiyo ikanipeleka hadi upande ule mwingine Ukiwa kwenye boti una uwoga, lakini kuna watu ambao wanakuelekeza hapo, kuna hizo vitu ambazo unavalishwa zenye zinasaidia ili ukianguka kwa maji, hautaenda, hautatumbukia ndani kabisa, utabaki umebakia hivi juu ya ya maji.

Ningependa sana kupeleka familia yangu. Mahali ambapo ambapo unaeza ona wanyama. Kwa sababu nina mtoto wangu ambaye anapenda sana kuona wanyama. Kila wakati ananikumbusha. Utatupeleka tukaone wanyama? Ningependa kuenda kuona nyoka. Ningependa kuona Simba. Unajua Simba ni ni king of the jungle. Sasa wanapenda kuona mambo mengi sana ambao wameziona kwenye runinga lakini wangependa kuyashuhudia na macho yao.

Mimi upenda sana kwenye runinga mimi ufuatilia sana mambo na utangazaji napenda kujua ni nini inaendelea mahali ambapo niko na kwenye inchi ambayo naishi ni mambo gani ya naendelea ili niwe na uhakika kamili ya matukio yanayotokea Alafu pia kwenye tv napenda kuangalia hizi cartoons za watoto kwa sababu pia ni na watoto kwenye nyumba na wao pia huwa wanaangalia sasa pia mimi najipata pia nimeyafuatilia.

Utotoni mimi nilikuwa napenda kutembea sana. Nilikuwa natafutwa kwa muda mrefu lakini pia mimi nilikuwa nafurahia napotembea. Nikaona mazingara tofauti tofauti. Natembea naenda kwenye nchi jirani. Naangalia hao wanakaaje naangalia watoto wenzangu wanacheza aje. Nilikuwa napenda sana kutembea. Na pia nikipata marafiki wageni pia nilikuwa na furahia.

Kifaa changu mimi huchaji tu maramoja kwa siku, lakini pia inategemea na vile siku imekua. Kama nimetumia simu sana kwa muda mrefu, ntaichaji marambili. Kama nimetumia kidogo, ntaichaji maramoja, ninapoenda kulala. Na kama nimekua kwenye shuguli zingine, sija tumia simu sana, ntapata nachaji iyo siku ingine. Sasa nakaa kama siku mbili, kisha naya chaji. Lakini kama nimeka kwenye simu sana nayachaji marambili kwa siku.

Kabla nifanye kazi, mimi kwanza uwomba. Naambia mungu akaandaye siku yangu isikuwe na vurugano na visirani mingi. Jambo la pili naandika kila kitu ambacho napaswa kufanya hiyo siku. Naiandika hili nikianza kazi fulani nisieze kuyasahau. Niende kwa hui mpangilio nilio uandika. Na mwisho wa siku napata mpangilio wangu umeenda vizuri na nimekamilisha kila kitu.

Siku ya leo kuna jua jingi sana na kuna joto jingi yaani siku inaenda pole pole ni saa kumi na mbili ya jioni lakini bado unasikia kuna joto nje kuna mwangaza mwingi na napenda hali hii ya hewa kwa sababu Mimi sipendi baridi, baridi hunifanya na nashinda kwenye kitanda, nimejikunja, lakini hali hii ya hewa mimi huchangamka hufanya kazi zangu, na pia ukifua manguo yanakauka kwa haraka. Na ili nihakikishe nisisikie joto sana, navaa nguo ambazo hazijanibana, na pia nguo ambazo si nzito ni nyepesi kidogo.

Kitu ambacho kinanipa motisha kazini ni hiyo kukua na hiyo kazi. Na furahi sana napoamuka nikijua naenda kufanya kazi mahali kwa sababu kuna wakati nilikuwa nikiamuka na Nimeketi tu najiuliza maswali mengi, nitapataje pesa lakini hiyo kupata hiyo kazi hunipa motisha sana. Na pia kukuwa na mtu ambaye na tuangalia vizuri, maneja ambaye si msumbufu, hana kelele mingi, pia hunipa motisha sana, nafanya kazi zangu ni kijua na hitajika kufanya kazi hizo kwa sababu hakuna mtu mwingine anaeza kuyafanya.

Ndio, mimi hutoa sadaka kanisani kwa sababu kupitia kwa sadaka hiyo na amini kua mungu ataniongezea zaidi na zaidi. Na kupitia kwa sadaka huo naona ni kama pia nikitoa pia mungu atanisaidia. Na michango pia mimi hutoa kwa ajili ya wale ambao wanahitaji, wenye shida, wenye wamefiwa. So, mimi hufanya hayo yote.

Mimi hupenda keki ya flavor ya chokoleti kwa sababu mimi huona inavutia kwenye macho na pia ukiyaonja huwa tamu sana ukilinganisha na keki zingine lakini pia kwa pili napenda vanilla vanilla pia hukuwa tamu kidogo hayo mbili tu ukiyachanganisha nayapenda zaidi.

Ndiyo mimi hugawanya takataka kulingana na vile vinapaswa kukua, kuna yale ambayo yanaezaenda kwenye kamponi ya kakua inaitwa aje kukua recycled nayaeka kando, yale makaratasi na yaeka kando, yale ambayo ni naitwa aje, yale ambayo ni ya kuoza, mabaki ya chakula na yaeka pamoja na yaeka kando. Hivyo hivyo natengeneza kila kitu kwa mpangilio kisha naenda nayaeka mahali ambapo yatachukuliwa yakaenda kutupwa zaidi ama kuna wale ambao watachukua yale ambayo wanenda kuya recycle.